Ndiyo, ninapenda sana kupiga picha na kitu ambacho hua ninaambia watu ni kwamba ni picha inanipenda, si mimi ninapenda picha Sasa ndio maana huwa nikiona kamera Lazima nitapiga picha maanake picha inanipenda na nikipiga hiyo picha huwa ninatokea vizuri sana.

Wakati ambao ninaufanya kazi vizuri zaidi ni asubuhi. Maanake unajua asubuhi ndiyo mtu ametoka tu kupumzika. Sasa akona ule uwezo wakufanya kazi na akona motisha wakufanya kazi asubuhi.

Nikiamka kitu cha wa kwanza huwa ninafanya ni kueka maji ya kuoga. Kisha ninaenda ninapiga mswaki alafu ninaoga, ninavaa. Ndio mi hukunywa kiamsha kinywa. Na huwa ninapenda kuamka masaa ya saa moja. Mambo ambayo ninafanya kabla ya kuondoka ni kuangalia ya kwamba nimezima gesi na stima zote kwa nyumba. Asubuhi zangu huwa ni changamfu sana.

Ninatumia kompyuta zaidi kwa sababu kuna mambo ambayo kwa simu huwa hayako. Sasa huwa inabidi nitumie kompyuta manake ata kunirahisi kutumia kompyuta yaani kuangalia ata mambo ya kufanya hapa.

Huwa inategemea maanake kuna masiku ambayo ninapenda kufanya kazi na wengine na kuna masiku ambayo sipendi kufanya kazi na wengine. Sasa huwa inategemea tu yaani vitu kama hivyo. Kuna masiku ambayo yani sina hiyo nguvu vitu kama hivo.

Rangi yangu ya kupendezwa ni rangi ya samawati. Ninapenda samawati sana. Maanake samawati mtu anaeza vaa nguo ya samawati. Na anaweza kukaa vizuri akiwa na nguo ya samawati. Yaani samawati ni rangi ambayo iko kila mahali na inaendanisha na nguo mingi sana.

Jinsi ambavyo ni najenga mahusiano na wafanyakazi wengine ni kwa kuwa mtu ambaye haogopi kuongea na watu, na mtu ambaye anapenda kusaidia watu. Maana yake kuna masaa ingine mtu anaweza kwa ndio amefika katika kampuni yenu kwa mara kwanza na inabidi umwonyeshe vitu vya hapa na pale.

Lazima nikue napendelea kitanda kizuri, manake kila mtu huwa anataka kulala akiwa anahisi ako sawa. Sasa mbona niende nitafute kitanda kigumu? Na sasa huwa mimi ni napendelea kitanda kizuri, manake unapata usingizi mzuri mwenye hauna, usingizi mzuri ambao hauna kusumbuliwa.